Kinywaji ninachopenda kukunyuwa asubuhi ni kahawa. Huwa nakunyua kahawa baada ya kufanya mazoezi na kuoga. Jinsi ambavyo mimi hutayarisha kahawa huwa nachemsha majimoto kisha naongezea kahawa. Alafu kuweka ladha huwa naweka sukari au asali lakini sana sana mimi huwa naweka asali. Ninapenda kinywaji hiki sababu ni raisi kruandaa na pia nitamu na huwa inanichangamsha uwe wakati wasubuhi.

Jinsi mimi huanza mradi mpya wa kwanza, kwanza huwa ninatafuta information kuhusu mradi huo. Kabla nianze kisha huwa ninatafuta wenzangu ambayo ninaweza shirikiana na wao ili tuweze kukamilisha huo mradi. Pili huwa ninaagiza shule itupe vile vifa ambavyo tutahitaji katika mradi huo.

Mimi ninapenda kusimamia mradi au watu wa kikundi kwa sababu nimekuwa nikijifunza uongozi. Nimekuwa nikijifunza jinsi ya kuwa kiongozi kwa, kwa hivyo Ninaamini kwamba ninaweza kusimamia watu na kuwaongoza wafanye kitu kizuri. Na pia huwa inalingana kama ni sehemu ambyao sijui chochote ama sina experience huwa nina huwa ninapendelea kusimamiwa ili nijifunze baada ya ku kabla ya kutaka kujisimamia.

Ndiyo mimi nimewahi ifanya yoga. Huwa naifanya kama mara mbili kwa wiki hivi. Huwa nafanya yoga asubui kabla niende kazini au kuanza kufanya kazi za nyumbani. Nilijifunza kufanya yoga kupitia mtandaoni na pia anaye niongoza kwenye mazoezi kule kwa gym. Huwa ninafanya yoga kwa muda wa dakika thelathini au masaa moja au saa moja kulingana na nafasi. Ambayo nikonayo ya kufanya yoga.

Kile ambacho mimi hufanya wakati wa msongo wa kazi, huwa ninajitahidi, ni jaribu kufanya haraka haraka, pia huwa ninazungumza na wale ambao ninafanya kazi na wao na kuwaambia wanisaidie kufanya kazi hiyo.

Sera ya kampuni ambayo mimi huiona kuwa mzuri na ya muhimu kabisa ni simu kwa sababu hii ndiyo njia kuu ambayo huwa tunazungumza katietu sisi kama wanafanyakazi. Sera kingine ambayo ni muhimu kabisa kabisa ni vitabu Kwa sababu hivyo vitabu ndivyo huwa tunatumia kufunza wanafunzi Kwa hivyo bila vitabu Hatuezi fanya kazi kamili.

Mimi ninapenda kuutazama mchezo. Kwasababu, mimi sio kwa sasa hivi mimi sio mchezaji wa mchezo yoyote. Lakini ninapenda kutazama mchezo wa mpira wa miguu au huwa naitazama kwenye televisheni, kwenye simu yangu au huwa naenda uwanjani kuwatazama. Huwa nawatazama sana sana juma mosi au jumapili wakati ambapo siyuko kazini na pia huwa wakati ndio michezo mingi huwa zimeandaliwa.

Kazi ambayo mimi ninafanya ni kazi ya uwalimu, haswa mimi hufunza lugha ya kiswahili. Nilichagua kazi hii kwa kupitia chuo kikuu, nilienda chuo kikuu, nikasomea uwalimu, nika hitimu, na baadae nikaweza kuandikwa kazi kama mwalimu. Ambacho ninapenda zaidi kuhusu kazi hii yangu ni kwamba huwa inanipa riziki yangu na pia ninafurahia kufunza watoto kwa kua kufunza watoto imekua ndoto yangu Tangu utotoni changamoto ambazo tunapitia huku kazini Kwanza ni kukosa sera kuu ya kufunza wanafunzi Pili ni kutolipwa kwa wakati Tatu wakati mwingine kazi huwa nyingi na wafanyikazi huwa kidogo ningependa kubadilisha hapa hakuna jambo ambalo mimi ningependa kubadilisha kwa kazi yangu ila ningependa kuimarika zaidi na kupanda cheo hadi nikuwe mwalimu mkuu.

Lengo la muda mrefu ambao mimi niko nayo kazini ni kuweza kupandishwa cheo na kukua mwalimu mkuu. Nina lengo hii kwa sababu kukua mwalimu mkuu itaniwezesha kukua kiongozi ambayo ningependa kukua kiongozi. Pia itakuwa furaha yangu kwa sababu kukua mwalimu mkuu itaniwezesha kuboresha shule. Kwanjia ambazo zinafaa.

Huwa nachaji kifaa changu simu mara mbili kwa siku. Huwa nachaji wakati wa mchana saa sita hivi bada ya kutumia tangu asubui na pia hwa nachaji jioni wakati ambapo naenda kulala kwa sababu na kuanga sasa nimetumia kutoka masaa mchana hadi jioni.

Tukio muhimu katika maisha yangu ni wakati ambapo nilikuwa na hitimu kutoka chuo kikuu. Tukio hii ni muhimu kwangu kwa sababu nilikuwa naanza nilikuwa naanza maisha mpya ya kujitagemea, ya kufanya kazi ya riziki yangu, ya kujikimu na pia kutegemewa katika familia na jamii kijumla.

Mimi huwa nakaa hadi saa nne au saa tatu usiku. Huwa napenda kulala mapema ili niweze kuamka mapema. Kwa hivyo wakati huo huwa inaniwezesha kulala pia kwa muda ambao ninapaswa kulala ambao ni masaa ma. Sita au saba na pia huwa nakuwanga na uchovu nyingi mchana kwa kufanya kazi. Kwa hivo huo ndio wakati bora wa mimi kulala.

Harufu ninayoipenda zaidi ni harufu ya chakula. Chakula cha pilau. Napenda harufu hii kwa sababu huwa inanikumbusha wakati mwema haswa siku kuu au siku yangu ya kuzaliwa. Napenda harufu hii kusababu hui nanikumbuisha wakati muema hasuasi kuku au siku yangu ya kuzaliwa. Huwa naihisi wakati ambapo Tunapika pilau Ndiyo wakati ambapo mimi Huwa nahisi harufu hii harufu hii huwa inanipa kumbukumbu nzuri Kwa sababu huwa inanikumbusha wakati muema Kwa hivo mimi hufurahia nikihisi hii harufu na huwa inanikumbusha vitu nzuri nzuri na wakati nzuri nzuri.

Ndiyo, mimi ningali ninaishi mahali nilipozaliwa. Nilizaliwa pwani Kenya, jiji la Mombasa. Hapa ndipo ningali ninaishi ila nilitoka, jiji kidogo, kwenda kusomea chuo kikuu, kule Nairobi, halafu baadae nikarudi huku, kufanya kazi yangu ya ualimu. Ninafurahia kukua mkaaji wa pwani na kukua nilizaliwa pwani. Kwa sababu pwani ni mahali panapopendeza sana na kuvutia.

Kifaa cha teknolojia ambayo siwezi ishi pasipo au ninaona kwamba kuishi bila hicho kifaa kitakuwa kigumu ni rununu au simu. Hii ni kwa sababu simu imekuwa kifaa kikuu kwa maisha yetu, imekuwa kifaa kikuu cha mawasiliano, imekua kifaa kikuu cha mafundisho, imekuwa kifaa kikuu cha kujiburudisha na kupata habari kwa hivo. Bila hii kifa mawasiliano itakuwa ngumu, watu watakua wanapata habari kwa kuchelewa na pia watu watakosa namna ya harakaharaka ya kujifunza mambo mpya.

La hasha, mimi sipendi kutembea msituni. Sipendi kutembea msituni kwa sababu msituni huwa ina wanyama wa kutisha kama simba, kama chatu, ambaye yanaweza niumiza kwa hivyo mimi huwa sipendi kutembea msituni.

Mara nyingi, mimi kama ni kucheza, huwa nacheza na marafiki wangu. Huwa nacheza games, mchezo ya board, ya board au mpira tu kwa kujiburudisha kwa sababu mimi si mchezaji bora wa mpira. Hawa ndiyo watu ambao mimi kucheza na wao.

Kile ambacho mimi hufanya mchana iikisha, huwa ninatoka kazini na kurudi nyumbani. Huwa natoka kazini saa kumi na moja jioni. Huwa ninafika nyumbani saa kumi na mbili. Baada ya kufika, huwa ninaoga. Kisha ninatayarisha chakula cha jioni. Baada ya hapo, ndiyo mimi huwa ninapumzika. Mimi kabla nilale huwa ninabadilisha nguo, ninavaa nguo ya kulala, ninapaka mafuta ambayo itafanya mwili ngozi ikose kukauka. Huwa ninahisi furaha wakati wa jioni kwa sababu huwa ninashukuru mungu nimeweza kumaliza siku.

Aina ya filamu ambayo mimi ninapenda ni aina ya filamu ya drama. Mimi huwa ninachazama drama kunye televisheni, aswa kipindi cha Citizen TV. Drama ambayo nimependa ni kama Maria, Neema. Hizo ndizo drama ambazo, kipindi hivi ya drama ambazo zimi nipendeza. Ninapenda drama kwa sababu huwa inachekesha, huwa inaniburudisha, na pia huwa inamafunzo. Huwa ninatazama drama wakati wa jioni, wakati ambapo nisha toka kazini.

Jinsi ambavyo mimi hujifuraisha wakati wa furaha. Huwa nina kunywa kinywaji ambacho nina penda ambayo ni juisi ya maembe. Huwa nina pika chakula tamu ambacho nina kipenda ambacho ni pilau. Lafu pia huwa ninaweka mziki ambayo nina upenda. Huwa ninaenda sehemu ambazo zinanipendeza kama hoteli ya watali ambayo inanipendeza. Au ninaenda kwa bahalini, kwenye bichi, kufanya hizi.

Kumbukumbu ambayo ninayo ya kutisha, kuna wakati ambapo tulikuwa tunaenda safarini, tulikuwa tunatoka, nilikuwa narudi shuleni, wakati huo nilikuwa nasomea kwenye chuo kikuu, kwa hivyo nilikuwa narudi shuleni, Halafu tulikuwa tumeabiri basi. Halafu hii, basi, dereva alikuwa anaendesha kwa mwendo wakasi ambao haufai. Kwa hivyo, tulienda, tuka gonga gari nyingine na tukapata ajali. Nilipata majeraha, ila ilikuwa majeraha kiasi. Ninashukuru Mungu nilipona Lakini hiyo tukio ilinitisha sana.

Jinsi mimi hushugulikia udhaifu wangu kazini kwanza huwa mimi ninazungumza, ninaofanya kazi pamoja na wao na ninawaeleza udhaifu wangu na pia huwa wananifunza jinsi yaku ya kufanya na udhaifu wangu. Pili mimi huwa ninazungumza na viongozi kazini na kuelezea udhaifu wangu na kuambia wanitafutie jinsi ambavyo nitaweza kukabiliana na hiyo udhaifu wangu.

Hekima ambayo nimejifunza maishani, muhimu kabisa ni kukua na upendo. Nimejifunza kwanza ni kwamba ni mzuri kupenda watu ambayo unaishi na wao, kupenda watu ambayo ninafanya kazi na wao, kupenda kila mtu, hata adui wangu. Kukua na upendo, huwa inaniletea amani maishani. Hekima ingine ambayo ni mejifunza ni kukua na heshima na kuheshimu kila mtu awe mdogo au mzee awe ata rika wangu ni muhimu kuheshimu kila mtu.

Mimi huwa ninaenda hospitalini kulingana, nimekua mgonjwa marangapi kwa muaka. Kwa hivyo, kama nimekua mgonjwa marambili kwa muaka, nitaenda kuspitali marambili kwa muaka. Kama nimegonjeka maramoja kwa muaka, nitaenda hospitali maramoja kwa muaka. Lakini ila, kama mungu haminijalia afya na mwaka ipite bila mimi kukonjeka, huwa siindi hospitalini. Lakini pia huwa naenda hospitalini wakati mwingine siku tibiwa tu bali kuwana mgonjwa mpendwa ambaye ni mgonjwa au mfanya kazi mwenza au wale ambao ni nafanya na ukazi ambao ni mgonjwa huwa ni naenda hospitali kuatazama.